Hapana mara nyingi sipendi kufanya kazi ya nyumbani kwa sababu mazingira ya nyumbani si rafiki sana na utendaji wa kazi unakuta kuna kuwa kuna kelele za watoto kwa hiyo kuwa makini au kuweka ufanisi Ukiwa nyumbani katika kazi mara nyingi huwa unakuwa ni mchache.

Sanaa ninayoipenda mimi hasaa ni sanaa ya maigizo uigizaji. Kwa sababu nina watu ambao nawapenda na wamekuwa nikiwaona wakifanya sanaa ya maigizo. Kwa sababu pia inaburudisha, inaelimisha na inafuraisha yote kwa pamoja.

Napenda kitanda kizuri ambacho. Kita nifanya nilale katika hali ya amani. Kitanifanya nilale katika hali ya hatanikiwa ninamuka nisijisikia tena katika hali ya uchovo. Napenda vitanda ambavyo niviko na hali ya kubonyea bonyea.

Napenda sana kuchora kuliko kupaka rangi Napenda kuchora kwa sababu ina nifunza namna tofauti tofauti za uchoraji Nikichora leo kitu fulani kesho nitachora kitu kingine na mara nyingi napenda kuchora pamoja na watoto ambao na wenye wanapenda sana kupaka rangi Kwa mimi nitachora wao watapaka rangi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanya biashara mkubwa ambayo nina uwezo wa kuwafikia wateja wangu kidunia. Nina uwezo wa kufikia wateja wangu wote kirika. Namaanisha mkubwa, mdogo, mwanamke, mwanaume. Niwe katika hali ambayo nina uwezo wa kufika popote pale, kuchukua bidhaa, kuongea na wateja wangu, napenda sana kuwa mfanya biashara mkubwa.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa sana sana, yakiwa maziwa ya ng'ombe. Kwa sababu, ninapokunywa ninajisikia amani zaidi, ninajisikia utulivu ndani ya moyo wangu. Ninapokunywa maziwa ninaamini ninapata baadhi ya vitamini vingi katika mwili wangu. Ninapokunywa maziwa ninakua niko vizuri zaidi kimwili na kiakili.

Mara nyingi mimi si mpigaji wa picha sana kwa sababu, ninaona kama ni utoto kupigia picha mala kwa mala. Ninapigia picha pale ambapo kuna umuhimu wa kupigia picha. Mfano, kuna tukio fulani, kuna sherehe fulani, kuna sehemu ambayo ninaenda kwa mara ya kwanza, lakini pia kuna mkutano fulani hapo ndipo nitakapopiga picha.

Ndio, napenda kuangalia nyota, hasa wakati wa usiku. Inafanya akili, inakuwa katika utulivu. Lakini pia ni muda mzuri, wa kuwaza changamoto gani ambazo zimekukuta katika siku hii ya leo. Na ni namna gani unaweza ukazitatua kwa sababu akili inakuwa imetulia. Wanasema, anga husafisha akili na macho.

Napenda kuona maendeleo mbali mbali katika jamii mfano. Inapenda kuona maendeleo ya watu wakipigia hatua kutoka semu mmoja mpaka nyingine. Jilani aneza akawa alikuwa na hali fulani mwaka jana. Lakini mwaka uu akawa minginyuka kiuchumi. Lakini pia maendeleo ambona yapenda ni watu kushilikiana katika changamoto, katika sherehe, katika fulana, katika huzuni. Lakini pia kuwa na uduma za kijamii. Mfano, shule, hospitali.

Kumbukumbu nzuri ya kutoka utotoni ni kukuwa katika upendo. Tulifanikiwa kulelewa katika upendo kwa familia ya baba na mama, lakini pia ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu, tulikuwa tukiishi kwa upendo kwa kusikilizana na kuheshimiana kwa kila mtoto.

Nafuwa nguo mara tatu kwa wiki. Juma tatu, jumatano na jumamosi. Napenda kufua nguo mara tatu kwa wiki kwa zababu inanifanya nisiwe na rundo kubwa la kufuwa nguo. Unajua, ukisha lundika nguo, ukafua mara moja kwa mwezi. Siku utakapo kuja kuzifuwa, zitakuwa ni nguo nyingi sana.

Mala nyingi ninapoanza kazi kila asubuhi, cha kwanza huwa namuomba mungu, aweze kuniongoza katika siku hiyo. Lakini pia ninaangalia kazi gani ambayo niliicha kwa siku ya jana na kuweza kuifanya au kuipitia kwa wakati huo.

Mara nyingi hukamilisha kazi zangu kwa wakati. Ninazingatia wakati wenyewe. Kwamba kazi hii nitaifanya kwanzia saa moja, mpaka saa mbili itakuwa imeisha. Kazi fulani nitaifanya kwanzia saa mbili, mpaka saa tatu itakuwa imeisha. Kuwa ninazingatia wakati wenyewe na ufanisi kazi.

Napenda somo la biolojia. Ni somo ambalo linakufanya. Ujue mwili wako unafanyaje kazi. Kila kiungo kwenye mwili wako. Kuanzia nywele. Kucha. Macho. Unajua kwamba sehemu fulani. Tunachukulia kwenye macho. Macho yanakuwa na lensi. Yanakuwa na kitu flani. Ili niweze kuenda kuonoa.

Napenda kuandika kwa computer sana sana kwa sababu inalaisisha kazi. Unajua? Namba, maneno, herufi, yote nakuwa mewekwa katika mpangilio ambao ninaweza nikabonyeza na kazi ikafanyika kwa uharaka. Mfano unaweza ukawa unataka kutumia au kuandika. Kanuni fulani, ni lazima utatumia computer kone program tofauti tofauti.

Hapana, napenda kuoga na maji ya baridi kwa sababu nafanya mundi wangu unakuwa na nguvu zaidi. Unajua, maji ya moto ya nakawaida kuchusha. Unatoka pale, unajiisi, unataka kulala tena na kati umeoga kwa jili ya kuhu. Ya kufanya mwili, ukapata aweni na joto. Kuhu, ninapenda sana kuoga maji ya baridi.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu kukimbia inafanya mwili unakuwa mkakamavu. Viungo vinakuwa vimekaa katika namna ya kujihisi ubinadamu tena Kukimbia inafanya pia akili inatulia Kukimbia pia inafanya hata mmeng'enyo wa chakula ukafanyika vizuri. Lakini mwisho kabisa kukimbia inafanya kama unataka kuupungua mwili, ukikimbia ukatoa jasho, mwili unakupungua zaidi.

Mara nyingi ninajitunza kupitia chakula. Ninakula chakula ambacho ninahakikisha ni mlo kamili. Lakini pia ninajitunza kupitia kunywa maji mengi. Lakini pia ninajitunza kwa kutunza ngozi yangu. Isipate shida kutokana na mionzi ya jua. Lakini pia ninajitunza kwa kufanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi yanafanya pia mwili. Unakuwa katika hali nzuri.

Ndiyo nimewahi kufikilia kuanzisha biashala yangu na nina biashala pia kwa sababu inakufanya unakua uko huru na kusimamia kazi zako. Inakufanya pia unakua huko ulu na muda pia. Inakufanya pia unajifunza vitu mbali mbali kwa watu tofauti tofauti.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya maruni. Ninaipenda rangi hii kwa sababu inanikumbusha vitu mbalimbali Kwanza ni rangi yangu ambayo ninaipenda toka nikiwa mtoto. Wazazi wetu walikuwa wakituletea nguo nyingi zilikuwa ni za maruni. Kwa kusema ya kwamba maruni inampendeza kila mtu. Ninajihisi raha na furaha ninapokuwa ninaiona rangi hiyo. Mara nyingi rangi hiyo imeshamiri sana kwenye nguo zangu.

Mwalimu ninayemkumbuka ni mwalimu wangu wa hesabu, kwanza alikuwa ni mwalimu mzuri, mwalimu wa kike. Lakini pia mwalimu mwingine ninayemkumbuka kutoka high level ni mwalimu wa somo langu la historia. Kwa sababu alikuwa akitufundisha vizuri na akitufuatilia kwa karibu zaidi. Alikuwa anatamani sana kutuona kila mtu amefika katika level ambayo yeye anaona, anatakiwa kufika. Unaeza ukawa unataka kuwa mwalimu basi alikuwa yuko hapo ili kuhakikisha kwamba unakuja kuwa mwalimu.

Uzoefu wa kushangaza ambayo nimewai kuupata ni pale ambapo niliwai kuenda kwenye ofisi fulani. Nikakuta wafanyakazi walikuwa wana huduma nzuri sana ya kumpokea mtu. Haijalishi ni mteja ni mtu wao wa kazi nyingine wa ofisi nyingine. Walikuwa wana huduma nzuri sana ya wateja.

Ndiyo niwai kulima nina lima maindi nina lima mpunga mara nyigi sana nina lima maindi kwa sababu ni ni kilimu ambacho sio kigumu sana kukifanya tofauti na kilimu kingine lakini pia kuna kupanda mboga mboga au kulima matunda ninafanya pia.

Anapenda kuwasiliana na watu kwa njia ya mawasiliano ya simu kwa sababu ya nakufanya uweze kuwasiliana na mtu yote dunia ni popote. Lakini hii inarahisisha zaidi hata muda kuliko hili ya kuenda kuonana moja kwa moja nachukua muda mpaka ufike utoke sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Kujistawisha kwa mana kukua kipato pia kielimu, ninajistawisha kwa kuangalia bazi ya nafasi ambazo zineze sikapatikana ikiwa nipo nyumbani, nikiwa nipo likizo, mfano, ninaweza nikabuni biyashala ambayo, ninajua kwa wakati walikizo, ninaweza nikaifanya kwa ufasa zaidi. Lakini pia kusoma vitu katika mitandao, kusoma vitu katika simu, kusoma vitu katika sehemu mbali mbali.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kushona nguo. Nguo sana sana za sherehe. Ningependa kujifunza ujuzi huo, wakati wowote na sijawai kabisa kujifunza. Ninapenda kwa sababu ni ujuzi ambao unaweza ukaka nayo, yaani ukafa nayo. Mpaka unaenda kaburini, mpaka unakufa maisha yako yote.

Ndiyo unapenda kusikiliza redio. Kuna badhi ya lediyo unapenda kusikiliza. Hasasa redio ambazo zinatoa elimu, zinatoa habari. Lakini pia hasasa redio ambazo zina weka au zina piga mziki wakimungu zaidi. Kwa sababu inafanya pia unakuwa na muda wakutafakali neno la mungu.

Tunda langu la kupendeza ni embe na palachichi. Kwa nini embe? Kwa sababu kwanza ni tunda tamu. Tofauti na utamu ni tunda mbalo linaweza kufanya mmengenyo wa chakula kufanyika haraka. Pia kwa palachichi ni tunda mbalo mara nyingi naitumia kwa sababu ya kufanya mmengenyo kufanyika halaka tumboni.

Naimiza ushirikiano katika timu kwa kuimalisha mawasiliano baina ya mtu mmoja mpaka mtu mwingine kwa sababu mawasiliano ndo kitu cha msingi zaidi mkiweza kuwasiliana kivovyote hili kama mtaweza kutumiana ujumbe au kwa kuwasiliana mdomo kwa mdomo hii imalisha ufanisi kwa kazi.

Ndiyo natoa sadaka au michango. Mara nyingi sadaka hutolewa sehemu za ibada. Mara nyingi jumapili naenda kusali. Hivo ni lazima natoe sadaka. Natuwa michiangu pia. Hasaa katika masherehe. Hasa katika huzuni nikimanisha msiba mtu amefariki. Ni lazima utoe mchango.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto ina jenga husiano mzuri baina ya mimi pamoja na watoto. Lakini tofauti na husiano, inawaimalisha na wenyewe pia wanakuwa kiakili, kwa sababu. Michezo ambayo nitaiweka nitakikisha wanaweza wakufikilia kiupana zaidi.

Lugha ninayopenda kujifunza hasaa ni lugha ya kifaransa. Kwa sababu, ninatamani sana kujifunza, lakini pia ni lugha ambayo inakua. Ninaweza, nikasema kwamba, ukitoa kiingereza inafuata lugha ya kifaransa kwa kukua zaidi duniani.

Muda wangu wa bure ninautumia mara nyingi kukaa na familia yangu lakini pia kujifunza vitu mbalimbali mtandaoni. Napenda sana kujifunza kupika kwa muda mwingine ninajifunza mapishi mapya na kuyapika.

Napenda kucheza sana sana napenda sana mziki so napenda kucheza kuimba kusifu kuabudu inapo bidi huwa najaribu kuwa kama sasa ndio niko pale kwenye mziki na nacheza na rekodi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, ninapenda kubuni vitu mbalimbali, ikiwepo, kujaribu kupika, lakini pia kujaribu kubuni vitu kazini, kuona, nikiweka kitu fulani hapa, kitakaa aje, na nikija nikakirudisha, nikakiweka hapa, kitakaa aje. Kwa hio mimi ni mtu wa ubunifu, ambayo nimewahi kubuni vitu mbalimbali, nimewahi kubuni mapishi mapya.

Hapana ninapenda kupiga picha lakini si mara nyingi mara nyingi napenda kupigia picha kutokana na eneo na tukio husika ninaenza kani meenda kune sherehe lakini pia ninaeza kani meenda kwenye kikao lakini pia ninaenza kani meenda semu nikavutika zaidi hata kama nipo katika matembezi nitapiga picha.

Ninapenda mvua kwa sababu pasipo kuwa na mvua ina maana kuna baadhi ya mazao hayato kuwepo. Lakini pia ninapenda, sana. Kukaa ndani kwa ajilii panapo kuwa na mvua. Nina furahia zaidi mvua ikiwepo lakini kwa uchache. Isiwe mfululizo, wa mvua. Nina. Mipango yangu mingi huwa inabadilika kutokana na mvua kwa sababu kuna baadhi ya sehemu sitoweza kuenda.

Kinacho nifanya nifurahie sana ni familia yangu, ni kazi, lakini pia ni amani ya mwoyo wangu. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinanifanya nafurahia sana maisha ambayo ninaishi kwa sababu ninatakiwa nijue kwamba natakiwa nifanye kazi kwa ajili ya familia, lakini pia natakiwa nijue familia yangu ipo kwa ajili ya mimi. Lakini pia kufurahia maisha kuishi katika wakati.

Mara nyingi marafiki wapya ninapenda kuwajua, wao ni wakina nani, wanapenda nini na wanataka niniLakini mara nyingi sana ni watu ambao wanakuwa na uweledi, ninapenda kuchagua marafiki ambao wana uweledi, kwa hiyo ni lazima nimwangalie mtu.

Yaani mara nyingi napenda kula mboga mboga na matunda. Ninapenda kwa sababu nikila mboga mboga na matunda nitaweza kulala kiurahisi, lakini pia nitalala mpaka asubuhi, nitalala mpaka ule muda ambao mimi natakiwa niamke. Tofauti na nikila kitu chochote ambacho ni cha wanga, itanifanya nilale kwa kuchoka na kuamka pia kwa kuchoka.

Hapana sijawai kuenda kuona tamasha la muziki kwa sababu mara nyingi matamasha hufanyika wakati wa jioni au wakati wa usiku na sehemu ninayoishi ni vigumu sana kupata usafiri wakati wa usiku Lakini pia mara nyingi kuna matamasha ya muziki kuna kuwa kuna watu tofauti tofauti wenye tabia tofauti tofauti huko ninashindwa kuenda na wao.

Napenda kwenda sinema mala moja tu kwa mwezi. Ampapo, ninakua ninajua ratiba ya sinema gani itakua inaoneshuwa, mchezo geni au muvigani itakua inaoneshuwa. Na ninapenda kwenda mala moja kwa sababu ya aina ya kazi ambayo nafanya. Kwa ninaenda mara moja kwa mwezi.

Napenda kulala mapema hili niweze kuamuka mapema mara nyingi nalala kwanzia saa mbili na ninaamuka kuanzia saa kumi kwa ajili ya kujianda kwa ajili ya kazi napenda kulala mapema kwa sababu inanipa ufanishi kazi ni taya yakwa ni meamuka lakini pia inanipa muda mlefu kwa kupumzika.

Siku kuu ninashelekea kwa kutanika pamoja na marafiki ndugu jamaa na marafiki familia tunapika chakula kizuli tunakula tunapiga story mbili tatu za maisha yanaendaje kitu gani tuntakiwa tufanye kuendana na hali ilivo ya sasa hivi ya sayansi na teknolojia na pia kujuana hali.

Wakati wa wasiwasi maranyingi huwa ninajitahidi kuweza kutafakari zaidi kuliko kufanya maamuzi ya uwalaka. Unapokua na wasiwasi unakua unamawazo mengi na fikra tofauti tofauti ya jinsi gani unaweza kafanya jamb. Kwa unapokua na wasiwasi maranyingi najaribu kuwa katika hali ya kawaida.

Ndiyo ninao ndege wa kufuga nyumbani Nina njiwa Lakini pia nina kuku, nina kanga na nina bata Ninawafuga kwa sababu ni ndege ninaowapenda wanavutia lakini muda mwingine hutumika kama kitoweo.

Mim na marafiki zangu hupenda kujumuika kwa pamoja, kukumbusha na baadhi za nyakati, lakini pia kupeana mawazo na mashauri mapya ya namna gani ya kutatua baadhi ya changamoto. Kwa sababu mnapokuwa wengi na maana kuna jambo mnaeza mkai discuss na mkaifanyia kazi.

Maranyigi weekend hupenda kujumuika pamoja na familia, ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia maranyigi hupenda kufanya usafi, hasa jumamosi ni siku ya kufanya usafi. Na weekend ni siku, jumapili ni siku ya kwenda kansani na kuabudu, lakini pia kuwatembelea baazi ya ndugu, jamaa na marafiki.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga na kumbuka ni kama mara moja u mara mbili. Na lile amboa niweza kuyapata, matokea ambayo niweza kuyapata kupitia yoga, ni kwamba unajihisi katika ulimwengu mwingine unowezo ukakaa na kutafakali jambo kwa ufasili.

Napenda sana kuongea kuliko kuandika Kwa sababu, unapoongea pia ni unaweza ukawasilisha hisia zako kuliko kuandika Ukimwandikia mtu, ataenda, atasoma na hatajua kuwa una hisia gani wakati unaandika Kwa hivyo kuongea na kuandika ni vitu viwili tofauti.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kupandishwa cheo, nimepandishwa cheo mara mbili na kuweza kufahamiana na watu katika taasisi na ofisi mbali mbali, ili kuweza kupeana mawazo tufauti tufauti.

Mara nyingi katika kuongeza uzalishaji wangu, ninafanya kwanza utafiti kujua ni namna gani naweza nikaongeza ufanisi wangu, lakini pia ninaongea na wale watu ambao nimewahudumia wateja au taasisi au ofisi mbalimbali ili kwenda kujua wapi nilipokosea na wapi nifanye marekebisho.

Njia ya usafiri ambayo naitumia kila siku ni usafiri wa umma ambao ni kwa huku zinaitwa dala dala ambavyo mnapanda watu wengi ni usafiri mzuri kwa sababu ni usafiri wa haraka na ni wa bei rahisi na unapata muda wa kutana na watu wengine.

Tukio la muhimu sana katika maisha yangu ni tukio la kumpata mtoto wa kwanza Pia na kupata mtoto wa pili mtoto wa kwanza ninaongea kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza ninapata mtoto kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa tofauti sana kifikira, kimwili, kimawazo.

Hapana sijawahi kusafiri kwa ndege kwa sababu ndege kidogo gharama yake imechangamka ni kubwa kidogo na unajua ukisha kuwa na watu wawili wa tatu ina maana gharama itakuwa ni mara mbili au mara tatu hivo basi ni lazima kuwa umejipanga zaidi.

Na fuga mbwa, nina mpenda mbwa kwa sababu ni mnyama ambaye unaweza, akawa mlizi wa familia lakini pia nirafiki, rafiki wa familia. Ninapenda kwa sababu, nina mpenda kwa sababu unaweza kamtuma kokote na akafata ni mtiifu.

Vitisho vya mtandao ninajilinda kwa kuepuka kuwa na. Tabia ya kufanya vitu ambavyo. Havi vinakiuka sheria na taratibu, za mitandao kwa sababu kuna sheria na taratibu kwa hiyo, ninafanya vitu ambavyo viko ndani ya sheria ya mtandao.

Mahusiano yangu na wazee ni mahusiano bora zaidi kwa sababu ninaamini katika wao unaweza ukapata busara unaweza kuwa na jambo ambalo kiumri wako au kiumri wangu ikawa ni tatizo kuitatua lakini unapomfikishia mzee kwa sababu ni mtu ambaye ameishi maisha marefu kidogo kutuzidi ina maana yeye ana namna nzuri ya kuenda kutatua.

Ujuzi amboo ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa wowote ambao unahusiana na mtandao. Yale maarifa ya kimtandao kwa sababu kwa sasa hivi mtandao inakua, teknolojia inakua. Kwa hiyo, tofauti na kipindi kile cha nyuma ambacho ilikuwa ni rahisi sana kujigamba kwa watu kwamba unajua kitu fulani. Sasa hivi mambo ya kwenye mtandao ni mengi.

Napenda upepo kwa sababu ni kitu ambacho ni uhalisia kuliko esi. Esi ikitokea umeo umekata na mana hali inakuwa ni mbaya zaidi ya joto. Kwa hio upepo haina haja ya kuwa na umeme, haina haja ya kuwa kichutamucha kubustisha. Ni kitu ambacho kipo toka mwanzo wa dunia.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano huasa katika baazi ya kazi zangu za ofisini kwa sababu kuna namna ambapo mnaweza mkatakiwa kukutana mmoja yuko mkowa mwingine na mwingine mkowa mwingine kwa hiyo ni lazima tutengeneze video tu tuwasiliane kupitia video lakini pia kuna video zingine za kujifunza kusiana na kazi.

Neno la siri naliweka salama kwa kuto kumuambia mtu yoyote na neno langu wa siri lakini pia kusi hata kama itakuwa ni umambia mtu siweki neno la sili ambalo leo itakuwa nini na kesho itakuwa ni ilo ilo mara nyingi uwa lina badilika kwaana mazini.

Mara nyingi napenda chakula chenye ladha ya chumvi chumvi na kiwe cha asili namaanisha kama maharagwe mboga za majani Kisiwe chakula cha kiwandani au chakula ambacho kimekaa kwa muda mrefu Kone yokofu kama unapenda chakula freshi na cha asili chenye ladha ya chumvi.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu kupitia maoni, unaweza ukajifunza jambo. Unaweza ukajifunza watu wanataka nini. Kwa nini wanataka kitu fulani au kwa nini wanakuwa na mtazamo huo kwa wakati huo kutokana na tukio husika au kutokana na jambo ambalo limefanyika. Kwa hiyo inakupa mawanda mapana ya kufikiri zaidi.

Timu ya michezo ninayoifatilia ni timu ya Liverpool kwa timu za Kimarekani, lakini pia timu ya Simba kwa timu ya hapa nchini kwetu. Ni timu ambazo nazipenda kwa sababu wachezaji wamejipanga katika namna ambayo inapendeza.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni mboga za majani, matunda, lakini pia wali maharagwe Kwa sababu ni chakula ambacho kwanza tumekua nacho, toka tukiwa watoto, lakini pia ukila kunakua kuna moment mbali mbali ambazo unakua unazikumbuka kipindi hicho.

Mara nyingi izi kutulia au kupumzika huwa nafanya meditation hii njia imenifanya ni jifunze kwa sababu inakupa amani ya moyo lakini pia inapenda kushiriki njia hii hasa wakati wa jioni ninapokwa nimetoka katika kazi na mzinguko mbali mba.

Kwa upande wa mkate napenda sana mkate wa ambao unakuwa umechanganywa na maziwa naona unakuwa na ratha tufauti tufauti na mikate mingine mfano wa mkate ambao unakuwa na ratha ya chokoleti au mkate ule ambao unakuwa na ratha ya nazi kwahio mimi binafsi kwangu mkate wa ulio tengenezwa kwamaziwa ni bora zaidi.

Hapana sipendi kupanda mlima kwa sababu ninaamini nikipanda mlima nitachoka sana lakini pia kuna kuwa na ugumu kutoka kituo kimoja kuenda kituo kingine na mazingira pia sio urafiki unaweza ukaenda na ukarudi ukiwa umechoka miguu mikono ugumu kila kitu kinauma.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia kabisa kutoka ndani ya moyo wangu ni deki. Yani unainama, unadeki muda mrefu, hujakaa sawa kuna mtu mwingini amepita, amepita pale pale unapodeki. Kwa hivyo ni kazi ambayo inafanya naichukia kwa kweli ni kudeki.

Wiki yangu ya, kazi ninaipanga kwa kuzingatia ratiba. Ambayo tayari nimekwisha kuiweka kwamba, jumatatu nitakuwa nina kazi fulani juma nne nitakuwa nina kazi fulani, siku juma tano nitakuwa nina kikao kwa kupitia ratiba ambayo inaonesha kazi gani natakiwa nifanye kwa wakati gani na kwa muda gani na kwa nini niifanye hiyo kazi.

Napenda kufanya kazi na watu wengine kwasababu Unasema umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Ushirikiano si sawa na ukifanya kazi ukiwa peke yako. Ufanisi, au majibu, au matokeo ya ile kazi unofanya ukiwa peke yako na mkiwa wengi huwa ni tofauti.

Ndio, ningependa kurudi ujana kwa sababu kuna mambo mengi ambaye nili, kuna nafasi nyingi ambazo nilizichezea, nikiamini ya kwamba, nitaja kuzipata, au nitapata zaidi, lakini uhalisia hauko ivo, kwa hivo natamani nirudi nitengeneze makosa ambayo nimewahi kuyafanya.

Hospitali naenda mara moja kwa mwaka kwa sababu ya kufanya ile kuchunguza mwili wako ukoje? Unanini? Kitu gani kimepungua? Kitu gani kinatakiwa kiongezeke Lakini pia unapo umwa lazima uwende hospitali kwa hiyo iyo mara moja ni kwa sababu ya kufanya uchunguzi wa mwili kiujumla.

Mii sinyori nywele kwa sababu nasuka kwa hiyo ninafikiria ya ukitaka ubadilishe nasuka nywele malangapi nasuka nywele mala kwa mala ila sinyoi nywele mala mwisho nimenyoa nywele nikiwa katika miaka yangu ya ishirini uko zamani sana kwahiyo siwezi kukumbuka kunyoa nywele malangapi.

Ndiyo, napenda kuimba na kucheza. Napenda kuimba nyimbo mbalimbali au za aina mbalimbali. Hata napenda kuimba nyimbo za kumwabudu na kumsifu mungu. Lakini pia ninapenda, ninapokua nina mawazo, ninapenda kusikiliza baadhi ya nyimbo za bongo.

Ripoti za kazi naandaa kupitia vitu mbali mbali. Ninaweza nikaandaa kupitia Microsoft Word au Microsoft Excel. Inategemeana ni ripoti gani inaotakiwa kuandariwa kwa wakati huo.lakini mara nyingi nitatumia Microsoft ambao ni Word au Excel.

Vyatu nafu vipendelea mala nyingi ni vyatu ambavo havina visigino vilefu Vyatu vya chini chini kabisaa kwa sababu hivo vinanifanya mimi ninakuwa hulu kutembea kukimbia ninakuwa hulu na pia ninawezo kukanavyo kwa muda mlefu tofauti na nikifaa vyatu vya mchuchumio.

Mara nyingi nikiwa na familia napenda ni wapikie chakula wale Lakini pia tucheze Tupewane mawaitha au mawazo mbali mbali ya namna gani ya kutatua tatizo au changamoto Lakini pia kuwasikiliza watu wengine Kwa wapi wameshindwa na wapi watakia wanyanyuke.

Mala nyingi mimi hununua vitu katika masoko, lakini pia mala chache sana ununua vitu supermarket. Lakini mala nyingi huwa nanua katika masoko au katika maduka ya kawaida ya mtaani kwa sababu ndio laisi kufikika kuliko sehemu zingine zozote.

Napenda kuvaa nguo zaheshima. Zinazo nifanya ni onekane nadhifu, lakini pia mwenye busara. Napenda kuvaa nguo kutokana na sehemu ni napoenda. Kama ni za kazini, basi nitavaa nguo ya heshima. Yenye kunifanya unadhifu na kunielezea mimi. Kama nitaenda, sherehe nitavaa nguo ya sherehe.

Mafanikio ya timu ni nasherekea kwa kupeana moyo lakini pia kwa kuburudika kinywaji viwili vitatu kukutana sehemu mkapata moja balidi moja moto.

Nina shambulia tatizo kazini kwa kujua chanzo cha tatizo ni nini kujua mzizi wa tatizo ni nini na kitu gani kinatakiwa kifanyike nani ambaye ninatakiwa niende anaeza kanisaidia na ni nini ambacho ninatakiwa nikifanye ili ilo tatizo siweze kuenda kujirudia tena kazini.

Timu ninayoipenda ni timu ya Liverpool. Nimeanza kuipenda miaka kumi, kumi na mbili ilopita. Mchezaji ninayempenda sana ni Van Dajk na Salah. Ninahisi amani na furaha pale ninapoona timu yangu imeshinda. Kwa sababu ninaamini katika mafanikio yao naamini.

Ndiyo napenda kulima bustani, hasa bustani ya mboga mboga na matunda Ninaapenda kulima bustani ya mboga mboga na matunda kwasababu Mwisho wa siku sitakiwi kununua mboga za majani kwa watu wengine kwasabu sijui wamezipandaje mpaka kufika hapa.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya hata kama kitanishinda lakini Ninakuwa na na histolia na iko chakula kwamba kuna muda niliwai kujaribu na kikanishinda Lakini pia kina kujaribu chakula vipya inafanya niweze kurudi na kujua tamaduni ya baadhi ya sehemu au ndugu jamaa au mila au kabila watu wanaishije.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya maruni Kwa sababu maruni haimchukizi mtu, anaweza akavaa mweusi, mweupe, anaweza kavaa mfupi, mrefu, maji ya kunde ni rangi ambayo inapendeza kwa kila mtu, haijalishi mwanamke au mwanaume.

Kompyuta ninaitumia hasa katika kazi zangu za kiofisi lakini pia kompyuta ninaitumia katika kuwafundisha watoto jinsi ya kuchora baadhi ya maumbo lakini pia kompyuta ninaitumia kama chombo cha mawasiliano.

Mara nyingi napenda kununua vyakula na mkuo kwa mala chache. Napenda kununuwa vyakula kwa sababu kuwa na vyakula vingi kinakufanya hata bajeti yako ya mwezi inakaa sawa. Mkuo kwa sababu pia unatapia uendane na wakati.

Tabia ya kujali na kusikia, kuna baadhi ya watu wanaokuwa na uwezo mkubwa sana wakusikia. Na siunajua, kuna mda mtu unaeza ukawa unahitaji mtu wakusikietu, kuna hizo tabia lakini pia tabia ya kujali. Maranyingi mimisi mtu ninayejali sana bazi ya mambo ya watu.

Ukweli maktaba mala ya mwisho kwenda ni miaka kama mitatu hivi sijawahi kwenda kwa sababu saizi kila kitu kimelahisishwa ninacho kitafuta huko maktaba ninauwezo kitabu ambacho nakitafuta maktaba ninauwezo wa kukipata kupitia simu au kompyuta au kupitia hata mitandao wa kijamii.

Kinywaji changu pendwa kabisa ambacho mimi ninakipenda ni chai chai hamna aliyeweza kunieleza naenda nyaneweza kunyeleza kunyeleza kunyeleza kunyeleza kunyeleza hakuna usabu ni kitu wa machi tumekua tu kikiona inaisi fulana amani ninapo kunywa chai ni wakati wowote haijalishi ni ya asubuhi mchana au jioni mimi ninauweza wa kunywa chai.

Rafiki yangu nilikutananae shuleni tulikuwa tupo katika kwa soma nikaweza nikakutananae kuwa rafiki wa kweli ni kwa sababu ni rafiki ambaye uwe na shida uwe na furaha yeye yupo hapo kwa ajili yako haijalishi mlimpigia lini simu lini mblionana ninaweza kusema rafiki yangu ni mkarimu mwenye hekima na upendo.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya baridi kwa sababu inakufanya unakua uko mkakamavu muda wote tofauti na joto joto na kawaida ya kuchosha na kulegeza viungo mwili loho mpaka akili ko ninapenda sana kukua kuna hali ya ubaridi kidogo.

Jioni kabla ya kulaa ninaakikisha watoto wamesha fanya homeweki ninaakikisha vifavyangu nguozangu na za watoto za kesho kuenda shuleni na kazini zinakuwa ziko tayari lakini pia ninahakikisha kila kitu katika nyumba kinakua katika mpangilio mzuri.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa sababu pasipo kuwa na siyasa hakuna chochote kinachofanyika yani kazi maisha ya kila siku Nilazima siyasa ihusike kwa namnamoja ama nyingine kwa hiyo kufatilia siyasa kuna kufanya unakua katika mstalisa hii.

Ningependa kutembelea nchi ya palace kwa sababu ni nchi ambayo inavivutio vingi lakini pia ningependa kuona ule mnara wa saa Nikapigia picha ya pale nikaonyesha dunia nzima kama ni mewahikufika nchi hiyo ni nchi nzuri.

Ndiyo ni mawahi kuona bahari na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza na nilishangaa sana kuona ukubwa wake kwamba kuna maji mengi kiasikila mponi kitu ambacho sio rahisi kukiona niliona meli boti kwa mwala kwanza ilikuwa ni hali nzuri.

Nilipoitaji msaada kazini niliweza kuwafata watu ambao ninaisi wanaeza wakanisaidia katika vitengo tofauti tofauti na niliweza kupata msaada kama jinsi nilivokuwa nimetalajia na tatizo langu likawa limetatulika kilaisi.

Najikinga na jua kali kupitia baadhi ya, bidhaa zinazofanya mtu ajikinge na jua kali lakini pia mrla nyingi ninajikinga kwa njia ya kuto kutoka, nje au kutembea nje wakati wa jua kali, hiyo inasaidia hata katika maswala mazima ya.

Kwa sasa anapenda nyama ya kuku kwa sababu ni nyama ambayo haina mambo mengi haina mafuta mengi lakini pia ni nzuri sana katika mengenye wa chakula la tofauti na nyama ya ngombe ya mbuzi kwa hivyo ninapenda sana nyama ya kuku lakini pia ni raisi kuanda.

Napend kusafiri na GPS Kwa sababu hii inakua ni njia RhHisi na rahisi katika kubeba, rahisi katika kutafakari, rahisi katika kukufikisha mahali ambako unataka kufika tofauti na ramani ni lazima ujue kitu fulani kinamaanisha nini katika ramani hii.